Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kihispania kwa sababu ni lugha inayazungumzwa na watu wengi sana duniani katika inchi mbalimbali za Amerika ya kusini, ulaya na hata sehemu za Afrika. Kujifunza kihispania kungefanya iwe rahisi kuwasiliana na watu watamaduni tofauti kuelewa vizuri mziki, filamu na fasihi yao. Pamoja na kufungua fulsa zaidi za kielimu na kikazi pia ni lugha yenye muundo mzuri na maneno mengi yanafanana na lugha nyingi kama kingeleza na kifaransa. Jambo linalo rahisisha ujifunzaaji wake zaidi ya hayo, ujifunza lugha hii, kungeongeza ufahamu wa dunia kwa upana zaidi na kusaidia kujenga uhusiano mzuri na watu kutoka mataifa tofauti.